Hapana, siishi mahali nilipo zaliwa. Nilihamia mahali nipo sasa kwa sababu ya masomo na kazi. Na hilo limenipa fursa kukutana na watu wapia na kujifunza tamadumni tofauti. Ningari naikumbuka sana nyumbani nilipo zaliwa kwa sababu ya familia na kumbukumbu nzuri. Mahali ninapo ishi sasa pananifanya nijisikie nimekuwa na kujitegemea zaidi. Pia pamenisaidia kupanua mtazamo wangu wa maisha na kujenga uzoefu mpia muhimu.

Ndiyo, napenda hesabu. Napenda hesabu kwa sababu unifanya kufikiria kwa kina, kutatua matatizo na kutumia mantiki. Inanifundisha uvumilivu na umakini. Asa unapokutana na swali, gumu na kulitatua, hatua kwa hatua. Pia napenda jinsi hesabu zinavyotumika katika maisha ya kila siku, kama kupanga bajeti, muda au teknolojia. Ingawa wakati mwingine huwa changamoto kufanikiwa kutatua swali la hesabu hunipa furaha na kuridhika. Jambo linalonifanya niendele kuzipenda.

Baada ya siku ndefu, hupumzika kwa kutenga muda wa utulivu ili kuwachilia uchovu. Mara nyingi huanza kwa kuoga maji ya vuguvuvu, jambo llinalonisaidia kupunguza msongo wa mwili na akili. Kisha, hupenda kusikiliza muziki tulivu, kusoma kidogo au kupumzika na familia au marafiki. Wakati mwingine hutembea nje kwa muda mfupi ili kupata hewa safi. Kabla ya kulala, hujitahidi kuepuka mawazo mengi na kujiandaa mapema kwa usingizi mzuri. Njia hizi hunifaya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu upya na tayari kwa siku inayofuata.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kisasa, hasa programu na akili bandia. Ujuzi huu unanivutia kwa sababu unanafasi kubwa katika ajira na ubinafu wa siku za usoni. Pia ningependa kujifunza luga mpia ili kupanua mawasiliano yangu na kuelewa tamaduni tofauti. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza usimamizi wafedha binafsi ili kupanga maisha yangu vizuri zaidi. Kujifunza mambo mapia, kwanipa motisha, kujiamini na fursa ya kuboresha kila siku.

Ujuzi ninayoitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda. Ingawa ninaweza kupanga kazi wakati mwingine huwa changamoto kusawazisha majukumu mengi kwa wakati mmoja. Pia naitaji kuimarisha ujuzi wa kujiamini wakati wa kuzungumza mbele ya watu, hasa katika mikutano wau wasilisho kubwa. Zaidi ya hayo, ningependa kuboresha ujuzi wa teknolojia na programu. Ili niendane na mabadiliko ya haraka ya kidijitali. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kuwa mfanisi zaidi, kazini, kuwasiliana kwa ujasiri na kufikia malengo yangu kwa urahisi.

Napenda kununua vitu mtandaoni na pia madukani kulingana na aina ya bidhaa. Vitu kama nguo vifaa vya elektroniki na vitabu hupendelea kuvinunua mtandaoni kwa sababu ni rahisi kulingana behi na kuokoa muda. Hata hivyo, napenda kununua vyakula na vitu vya matumizi ya kila siku madukani ili kuona ubora wake moja kwa moja. Njia zote mbili hunipa urahisi na chaguo nyingi na husaidia kupanga matumizi yangu vizuri.

Kinachonipa mitisha kazini ni malengo ninayojipangia na maendeleo ninayoona katika kazi yangu. Napata motisha ninapo hisi mchango wangu unatambuliwa na kazi ninayofanya inaleta matokeo chanya. Pia mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano na wenzangu hunifanya nijisikie na ari ya kufanya kazi vizuri zaidi. Kujifunza ujuzi mpya na kupata fursa ya kujiboresha pia hunipa motisha kubwa. Zaidi ya yote, kujua kwamba kazi yangu inanisaidia kukua binafsi na kitaaluma hunifanya niendelea kufanya kazi kwa bidii na kujituma.

Napenda kuenda madukani asubuhi au mapema mchana kwa sababu wakati huo huwa na utulivu na msongamano mdogo wa watu. Hii hunipa nafasi ya kutembea dukani kwa amani, kulinganisha bidhaa na kufanya maamuzi bila haraka. Napata huduma nzuri kutoka kwa wauzaji kwani hawajachoka sana. Kununua mapema hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kuepuka uchovu wa jioni. Zaidi ya hayo, napenda hisia ya kumaliza manunuzi mapema na kurudi nyumbani nikiwa na muda, wa kupumzika au kufanya shughuli nyingine. Kwangu, wakati huu hufanya ununuzi kuwa rahisi, wa kufurahisha na wenye mpangilio mzuri.

Kwanza ninapowanza kazi, kupanga ratiba ya siku na kuangalia majukumu muhimu zaidi ya kutekeleza. Kisha ufanya kazi zinazo hitaji umakini mkubwa kama kupanga tarifa, kuandika ripoti au kutatua matatizo ya haraka. Pia hupima barua pepe na ujumbe muhimu nikiakikisha hakuna jambo linalo hitaji majibu ya haraka. Mara nyingine, wanza kwa kukagua kazi zilizo kamilika awali ili kuona mendeleo na kupanga hatua zinazo fuata. Kwa kufanya hivi, ninaakikisha nafanya kazi kwa mpangilio, nikiwa na uwajibikaji, na nikipunguza msongomano wakati wa siku, nzima kazini.

Napendelea kutumia wifi kuliko data ya simu kwa matumizi ya kila siku WIFI hunipa mchanganyiko wa haraka na thabiti, jambo linalo nirahisisha kufanya kazi mtandaoni. Kupakuwa faili kubwa na kutazama video bila kukatizwa. Pia, hunisaidia kuokoa gharama kwa sababu siitaji kutumia data nyingi ya simu. Ninapo kuwa nyumbani ya ukazini, wifi ndio chaguo langu ku hata hivyo, inatumia data ya simu pale ninapo kuwa safarini au maeneo ambaye wifi hai patikani. Data ya simu hunisaidia kundelea kuwasiliana, kukosa ujumbe na kupata tarifa muhimu kwa haraka. Kwa ujumla, mchanganyiko wa wifi na data ya simu hunipa urahisi, uhakika wa mawasiliano na ufanisi katika matumizi yangu ya mtandao kila siku.

Kila siku hujitahidi kufanya mazoezi mepesi lakini ya kudumu ili kudumisha afya na nguvu. Asubuhi huanza kwa kunyoosha mwili na mazoezi ya kupumua kwa dakika chache ili kuamsha mwili. Mara nyingi hufanya kutembea kwa haraka au kukimbia taratibu kwa dakika ishirini mbaka thelathini. Hasaa nikitaka kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine huongeza mazoezi ya tumbo, push-ups au squat nyumbani bila vifaa maalum. Mazoezi haya hunisaidia kuwa mchangamfu, mwenye nguvu na mwenye umakini siku nzima. Baada ya mazoezi, hujisikia vizuri kimwili na kiakili. Jambo linalo nipa motisha na kuendelea kuyafanya kila siku.

Ninachokipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira ya ushirikiano na heshima. Wafanyikazi wanahimizwa kushirikiana, kushiriki mawazo na kusaidiana bila uoga. Pia napenda uwazi katika mawasiliano na malengo. Jambo linalonisaidia kuelewa wajibu wangu na mchango wangu kwa shirika. Shirika pia hutoa fursa za kujifunza na kujiboresha. Kupitia mafunzo au changamoto mpya kazini. Zaidi ya yote napenda kuona kuwa juhudi na bidii zinatambuliwa na kuthaminiwa. Jambo linalonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wote.

Utaratibu wangu wa chai ni sehemu muhimu ya siku yangu. Kila asubuhi, baada ya kuamka na kujianda kidogo, huandaa kikombe cha chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Napenda kuinywa taratibu nikiwa kimya au nikitazama ratiba ya siku. Chai hunisaidia kuamka vizuri kutulia na kuanza siku nikiwa na umakini. Wakati wa mchana au jioni, hunywa chai tena ikiwa nahitaji kupumzika au kufikiria. Kwa upande wa kahawa, hunywa mara chache tu kwangu chai si kinywaji bali ni wakati wa utulivu na mpangilio wa mawazo.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Kufuga mbwa ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa familia. Kufuga mnyama kulinifundisha uwajibikaji, subira na upendo. Kwa sababu niliitaji kumlisha, kumtunza na kuhakikisha yuko salama. Pili ilinipa furaha na burudani hasa baada ya siku ndefu. Kuwa na mnyama nyumbani hunifanya nijisikie faraja na mshikamano. Na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Uzoefu huo uliniacha na kumbukumbu nzuri na kunifanya kudhamini zaidi kwa wanyama.

Ndiyo napenda kuvaa kofia, hasa ninapokua nje kwa mda mrefu. Kofia hunisaidia kujikinga na jua kali, hasa wakati wa mchana na pia hunilida zidi ya baridi au upepo. Zaidi ya hilo, kuvaa kofia unifanya nijisikie nadhifu na mwenye mtindo. Kulingaa na mavazi nilio vaa siku hiyo napendelea kofia rahisi zisizo na rangi kali sana. Kwa sababu ni raisi kuziunganisha na nguo tofauti. Pia kofia unipa hisia ya kujiamini hasa ninapotembea au ninapokuwa safarini. Kwa ujumla, kofia ni zaidi ya vazi kwangu, ni kifaa cha matumizi, na mtindo. Kinacho changia faraja na muonekano mzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Ninasherehekea siku kuu kwa kushirikiana na familia na marafiki. Kwa sababu kwangu huo ndio msingi wa kusherehekea vizuri. Mara nyingi huwaza kwa maandalizi ya chakula maalumu. Kusafisha nyumba na kupanga muda wa kukutana pamoja tunapokutana, hucheka, huzungumza na kula pamoja. Jambo linaloleta furaha na mshikamano wakati mwingine, huenda kanisani au kushiriki shughuli za kijamii. Kulingana na siku kuu husika pia napenda kuchukua muda na kutafakari na kushukuru kwa mwaka au kipindi kilichopita. Kwa ujumla, ninapenda sherehe zilizo rahisi lakini zenye upendo, amani na kumbukumbu nzuri.

Hapana, sipendi sana kuvaa vipuli. Kwa sababu, napendelea mtindo rahisi na wakawaida. Ninapo chagua mavazi, hupendelea vitu vinavyo nipa faraja na uhuru, wakufanya shughuli zangu bila kujihisi, nimebanwa au kubanwa na mapambo mengi. Ingawa, ninaona vipuli vinaweza kuongeza mvuto na mtindo kwa watu wengine, mimi hujisikia vizuri zaidi bila kuvivaa. Napenda muonekano ulio mtulivu na usio na vitu vingi. Hasa katika maisha ya kila siku au kazini. Hata hivyo na heshimu sana chaguo la wengine kuvaa vipuli kwa sababu mtindo ni jambo la binafsi na kila mtu ananjia yake ya kujieleza na kujionyesha kwa kujiamini.

Ninalinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye maana kila siku. Kwanza nagawanya taka na kuakikisha plastiki na karatasi zinawekwa sehemu zinazofaa. Pia hupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu na chupa ya maji inayotumika tena naitaji kuokoa umeme na maji kwa kuzima vifaa nisivyovitumia na kutumia maji kwa uangalifu. Wakati mwingine upanda miti au kushiriki shuguli za usafi wa mazingira katika jamii. Pia uhamasisha wengine kudhamini na kutunza mazingira. Kwa sababu naamini mazingira safi ni msingi wa afya njema na maisha bora kwa vizazi vijavyo.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano. Hasa pale inapoitajika maelezo ya kina au mawasiliano ya ana kwa ana kwa njia ya mtandao. Video hunisaidia kuwasiliana kwa uwazi zaidi kuona hisia za anayezungumza na kuepuka kutoelewana kunakoweza kutokea kwenye maandishi. Mara nyingi hutumia video kwa mikutano ya kazi, masomo ya mtandaoni au kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali. Ingawa situmi kila wakati naona video ni njia yenye ufanisi na ya karibu inayoboresha mawasiliano na uhusiano.

Ndiyo, napenda kuimba, hasaa ninapo kuwa peke yangu au nikiwa na watu ninao, nilio zoeana nao. Kuimba hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na nikiwa nimepunguza msongo wa mawazo. Silazima niwe muimbaji mzuri sana, lakini nafurahia mchakato wenyewe. Mara nyingi, kuimba nyimbo ninazo zipenda wakati wa kupumzika au nikiwa nafanya shughuli nyepesi nyumbani. Kwangu, kuimba ninjia ya kujieleza na kujiburudisha na hunisaidia kuinua hali ya moyo.

Ndiyo, nasoma gazeti kila siku. Mara nyingi kupitia mtandao au app za habari. Napenda kusoma sehemu za habari za nima taifa, michezo, uchumi na makala za elimu. Kusoma gazeti kuna nisadia kubaki na tarifa za kisasa. Kuelewa mabadiliko katika jamii na kupanua mtazamo wangu. Pia napenda kusoma maoni ya wahariri na makala malumu. Kwani, unifundisha kuona mambo kwa mitazamo tofauti. Ingawa magazeti ya karatasi hayatumiki sana sasa, bado hudhaminiwa kwa uwezo wa kutoa habari kwa mpangilio, uhakika na ufasaha. Kuso magazeti ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku kwa, kujifunza na kuwa na tarifa.

Ninaposhughulikia makosa kazini, huanza kwa kubaini tatizo kwa umakini ili kuelewa chanzo chake. Baada ya hapo, hufikiria hatua ya kurekebisha makosa na kuzuia kutokea tena. Mara nyingi, huwasiliana kwa uwazi na wenzangu au wakubwa wa kazi ili kushirikiana kupata suluisho na kuhakikisha kila mtu anaelewa mchakato. Pia, hupima athari za kosa ili kuchukua hatua zinazofaa. Baada ya kurekebisha kosa, hujifunza kutokana na tukio hilo na kuimarisha mbinu au utaratibu wa kazi. Njia hii, husaidia kudumisha ubora wa kazi, kuzuia makosa ya mara nyingine na kujenga uwajibikaji kazini.

Ningependa kutembelea Tokyo, Japani. Mji huu unanivutia kwa mchanganyiko wake wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale. Ningependa kuona majengo marefu yenye taa nyingi, kuonja vyakula vyao kama sushi halisi. Na kushuhudia nidhamu na usafi wa mji. Pia ngefuraya kutembelea mahekalu ya kale, bustani za cherry blossom na kutumiu safiri wao wa uma unawaminika sana. Tokyo ingenipa fursa ya kujifunza jinsi watu wanavyoishi kwa mpangilio, heshima na ubunifu. Jambo ambalo ningependa kulileta kama somo katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kula nje nyumbani kwenye migahawa midogo na ya kienyeji. Huwa napendelea sehemu tulivu zenye chakula safi na ladha ya asili. Hasa zile zinazopikwa vyakula vya jadi au vyakula vinavyoandaliwa papo hapo. Pia napenda migahawa iliyo na mazingira mazuri na huduma ya kirafiki. Hata kama si ya kifahari sana, wakati mwingine nikitaka kubadlisha hali naweza kwenda kwenye mgahawa kisasa kwa kahawa au chakula chepesi. Kwangu sehemu nzuri ya kula siyo tu chakula bali pia utulivu na hali ya kufurahia muda.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu. Kwani inanifundisha ushirikiano nidhamu na nguvu za kimwili. Kucheza mpira kunanifanya nijisikia furaha na msisimko hasaa ninapo shirikiana na wenzangu kama timu. Pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu kazini au shuleni. Wakati mwingine napenda pia michezo ya akili kama chess au drafti. Kwa sababu hunisaidia kuboresha uwezo wa kupanga mikakati, kuzingatia hatua za mbele na kutumia mantiki. Kwa ujumla, michezo yoyote ninayo cheza hunipa furaha, afya na ujuzi wa kufikra. Na nisehemu ya utaratibu wangu wa burudani na mazoezi ya akili.

Napendelea chakula chenye ladha tamu na enye mchanganyiko wa viungo asilia. Napenda chakula kisicho na mafta mingi, lakini chenye ladha ya kutosha, kama vile samaki walio pikuwa vizuri na mboga safi. Ladha hii unifanya nijisikie furaha na kurithika bila uchovu wa mwili. Tofauti na vyakula vyenye sukari na chumvi nyingi, pia napenda chakula kinachoongeza hisia kupatia mwili, virutubisho, muhimu. Na siyo tu kuridhisha njaa. Kwa ujumla, chakula chenye ladha nzuri ni kile kinacho ni utamaduni, ubora na afya na kunifanya kufurahia kila mlo nikiwa na furaha na mtazamo mzuri.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo wa video mara kwa mara, hasa ile michezo ya mbinu au changamoto za akili. Kucheza mchezo hii kunanifanya kufikiria kwa makini, kupanga mikakati na kujaribu mbinu tofauti ili kufanikisha malengo ya michezo. Pia hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo, bada ya siku ndefu kazini au shuleni. Wakati mwingine, huchanganya michezo ya video na marafiki mtandaoni, jambo linaloongeza burudani na mshikamano wa kijamii. Kwa ujumla, mchezo ya video ni njia nzuri ya kufurahia muda, kujifurahisha na kuongeza ujuzi wa kifikra.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki, hasa kinacho husisha mikono kama gitaa au piano. Kupiga chombo kunanifanya nijisikie mtulivu, furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Ingawa siwezi kuwa mtaalamu, kufurahia mchakato wa kuunda sauti kunanipa kuridhika na ubunifu. Mara nyingine hupiga nyumbani ili kufurahia muda wa utulivu au kushirikia na marafiki. Pia kupige chombo kunanisidia kuboresha umakini, kumbukumbu na msororo wa mawazo, jambo linaloongeza ujuzi wa kifikra. Kwa ujumla, ni njia nzuri ya burudani kujieleza na kuimarisha hisia za furaha na amani.

Ninapofanya marafiki wapya huanza kwa kuwasiliana kwa heshima na upole, kuonyesha kisiwa cha uaminifu na furaha. Mara nyingi huanza kwa mazungumzo madogo kama kuulizana mambo ya kawaida, maslahi au kazi. Baada ya hapo hujaribu kushirikiana kwenye shughuli ndogo kama kufanya kazi pamoja, kushiriki mawazo au kujumuika kwenye kikundi. Pili najitahidi kusikiliza na kuelewa wengine kwa sababu kunasaidia kuunda uhusiano thabiti. Hii njia hunisaidia kupata marafiki wa kweli waliokuwa tayari kushirikiana, kusaidiana na kufurahia muda pamoja na kuunda uhusiano wa kudumu.

Kazi yangu inahusiana na teknolojia na mawasiliano. Ambapo napanga kushugulikia taarifa na kuhakikisha kila kitu kinaendelea kwa mpangilio mzuri. Kila siku kupanga kazi zangu kulingana vipao mbele nikizingatia majukumu muhimu na muda wa mwisho. Hii inasaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati wa masomo napendelea kusoma teknolojia, sayansi na maswala ya ki dijtali. Kwani, ya naniwezisha kuelewa dunia ya kisasa na kuendeleza ujuzi wangu. Kazi na masomo vyote hunisaidia kujifunza, kukuza akili, na kupata uzoefu muhimu. Jambo nalonifanya niwe mtaalamu, bora na mtu mwenye, anayejitegemea zaidi.

Timu yangu ninayoipenda wa mpira wa miguu ni Manchester United. Ninawapenda kwa sababu wana historia kubwa ya mafanikio. Roho ya ushindani na wachezaji wenye vipaji vikubwa. Napenda jinsi timu hii inavyocheza kwa umoja na mikakati. Na kila mechi huwa na msisimko mkubwa. Wakati mwingine hupenda pia historia ya wachezaji maarufu waliowahi kucheza kwa timu hii. Na mafanikio yao katika ligi na mashindano ya kimataifa. Kuangalia mechi zao, kunanipa furaha, msisimko na motisha na mara hunifanya niwe shabiki wa dhati. Manchester United ni zaidi ya timu kwangu. Ni hisia na mshikamano ninayojivunia.

Kipindi cha televisheni, ninacho kipenda zaidi ni habari na vipindi vya elimu. Napenda vipindi vya habari kwa sababu, vina nisaidia kubaki na taarifa za sasa, kuelewa matukio yandani na kima taifa, na kufahamu maendeleo mbali mbali. Piana penda vipindi vya elimu au dokumentari, kwani zinanifundisha kujifunza mambo mapya, historia, sayansi, tamaduni tofauti. Wakati mwingine, napenda pia vipindi vya michezo au burudani nye pesi ili kupumzika na kufurahi a muda baada ya siku ndefu. Piana penda vipindi vya elimu au dokumentari, kwani zinanifundisha kujifunza mambo mapya, historia, sayansi, tamaduni tofauti.

Leo, hali ya hewa ni angavu, sehemu kubwa ya siku na mawingu kidogo, ukiwa na joto la wastani mchana na baridi kidogo usiku. Katika maeneo ya jiji kama Nairobi, inaonekana kutakuwa na hali ya anga yenye mawingu, joto la wastani na hali ya mvua ndogo au hakuna mvua kubwa leo. Mchana joto linaweza kufikia takribani ishirini na saba mpaka ishirini na nane degrees na angani kutakuwa na mawingu yanayotoka na kuingia mara kwa mara. Kwingine kuna mwangaza wa jua ukiwa na upepo mdogo wa kuonyesha hali. Usiku joto hupungua hadi takribani kumi na tisa degrees mpaka ishirini degrees Celsius. Kwa ujumla, hali ya hewa inayofaa kwa shuguli za nje kama matembezi, kazi au burudani bila mvua kubwa leo.

Napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu hunipa faraja na uhuru zaidi wakati wa kufanya shughuli za kila siku. Suruali ni rahisi kufaa inalingana na mazingira mbali mbali ya kazi au matembezi na hunirusu kusogea kukimbia au kufanya mazoezi kidogo bila kizuizi. Ingawa sketi zinaweza kuonekana za mtindo mimi hupendelea suruali kwa sababu ni ya vitendo na ni rahisi kudhibiti katika hali tofuti za maisha. Pia napenda jeansi, suruali inavyoweza kuunganishwa na aina mbali za nguo za juu kama shati au tishati. Jambo linalo nifanya nijisikie mtulivu na nadhifu kila wakati.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli, hasa wakati wa asubuhi au jioni. Kuendesha baisikeli kunanifanya nijisikie huru, mchangamfu na mwenye furaha. Huku pia kiunanisaidia kuboresha afya ya mwili na kuongeza stamina. Mara nyingi, ufanya matembezi ya umbali mfupi au mrefu, kulingana na muda wangu na hali ya hewa. Pia kuendesha baisikeli, hunisaidia kupumzika akili, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mazingire ya asili wakati nikiwa nje. Ni moja wa njia ninazopenda za mazoezi na burudani kwani inanifanya afya, furaha na uhuru wa kufanya mambo kwa mwendo wangu.

Wakati umeme unapokatika, kwanza huhakikisha vifaa vyote vilivyo washwa au visivyo hitajika vimezimwa ili kuepuka hatari. Kisha hupanga shughuli mbala za kufanya kama kusoma kitabu, kufanya mazoezi madogo nyumbani au kupanga mambo ya kesho. Mara nyingine kupiga simu au kutumia betri za akiba, simu au taa ndogo ili kuendelea na shughuli muhimu. Pia ni muda mzuri wa kupumzika, kutafakari au kuzungumza na familia bila kuingiliwa na umeme. Wakati mwingine, ninatumia nafasi hivyo kupanga majukumu yangu na kupanga ratiba ya siku. Njia hii hunisaidia kubaki mchangamfu, salama na kufanya muda na wakati na kukatika kwa umeme kuwa mzuri badala ya usumbufu.

Shughuli zangu za wikendi hubadilika kutokana na hali na mahitaji ya siku. Asubuhi, napenda kuamka taratibu, hufanya mazoezi madogo au matembezi, na kisha nikawa na kikombe cha chai au kahawa ili kuanza siku kwa utulivu. Baada ya hapo, mara nyingi hufanya shughuli za nyumbani kama kusafisha, kupanga vitu au kupika chakula. Pia, napenda kutumia muda wa wikendi kutembelea marafiki au familia. Kushirikiana nao kwenye burudani au chakula cha pamoja wakati mwingine, hufurahia kutazama televisheni, kusoma vitabu au kucheza michezo ya video ili kupumzika. Mwisho wa wiki, napanga muda wa kutafakari napanga ratiba ya wiki ijayo. Jambo linalonisaidia kupumzika na kupanga maisha kwa ufanisi.

Ninaanzisha mradi umpya wa kazi kwa kupanga hatua kwa utaratibu na kuelewa lengo la mradi. Kwanza, hufafanua malengo ya mradi na vipimo vya kufanikisha kila hatua. Kisha, huchambua rasili mali, zinazo hitajika, muda na watu wanao husika. Mara nyingine, huunda ratiba ya utekelezaji ili kila kipengele kifanyike kwa wakati. Bada ya hapo, hupanga kazi za awali na kuanzia hatua ndogo ili kuunda msingi za biti. Wakati mradi unaanza, hufuata maendeleo kwa karibu, kufanya marekebisho pale napo hitajika na kuhakikisha mawasiliano yako wazi kati ya wa shirika wote. Njia hii, husaidia kuanzisha mradi kwa ufanisi, kupunguza hatari na kuhakikisha matokeo bora.

Zoezi nzuri niliojenga ni kusoma kila siku kwa dakika thelathini mbaka sitini. Nilianza kwa malengo madogo nikichagua vitabu vinavyonifaa na kisha nikaweka muda maalum kila siku. Zoezi hizi limenisaidia kujenga nidhamu, kuongeza maarifa na kuboresha ufahamu wangu wa masuala mbalimbali. Pia limenisaidia kupunguza muda wa kupoteza, kuongeza umakini na kunipa furaha ya kujifunza kila siku. Baada ya muda kuwa na zoezi hili limenifanya niwe mwenye mpangilio, mwenye nidhamu na mwenye ujuzi wa kujipanga vizuri. Ni zoezi ambalo, situ, linaongeza maarifa. Bali pia linaunda mtindo wa maisha unaongeza, ufanisi na furaha kila siku.

Natumia programu nyingi kila siku kulingana na mahitaji yangu. Kawaida napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp, Telegram na Zoom kwa sababu zinarahisisha kuwasiliana na wenzangu kazini na marafiki. Pia napenda programu za habari na elimu kama BBC News, coursera au apps za vitabu ili kubaki na taarifa na kujifunza mambo mapya. Mara nyingine napenda kutumia programu za burudani na muziki kama YouTube na Spotify kupumzika au kufurahia muda wangu wa bure. Kwa ujumla programu hizi hunisaidia kuwa na ufanisi, kupata habari, kujifunza na kuburudika kuhuraisi kutuwa kwa kifaa changu, cha simu au kompyuta.

Napenda sanaa ya aina mbali mbali, lakini napendelea sanaa ya michoro na picha za kisasa. Inavutiwa na jinsi michoro inavyoweza kuonyesha hisia, hadithi au ujumbe wa kina kwa maneno machache au bila maneno kabisa. Pia napenda sanaa ya picha za asili na manthari. Hasa zinazo onyesha uzuri wa mazingira, miji au wanyama. Kwani hunisaidia kupumzika na kufurahia mwonekano mzuri. Wakati mwingine, pia napenda sanaa ya kisasa na ya ubunifu. Kama usanifu wa kipekee au picha zinazo changanya rangi na mawazo kwa njia ya kipeke sanaa kwangu ni njia ya kujieleza, kufurahisha akili na kupanua mtazamo wa maisha.

Kazi ni nayo ithamini zaidi ni ile nayo usiana na kutoa msaada au suluisho kwa wengine. Kama vile kusaidia wateja au kushirikiana na wenzangu kutatua changamoto kazini. Napenda kazi hii kwa sababu hunipa hisia kuridhika na maana na hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu, ya timu au jamii. Pia hufundisha, uvumilivu, mawasiliano bora na mbini za kutatua matatizo. Jambo linalo ongeza ujuzi wangu wa kitaaluma na kibinafsi. Kila mara ninapokamilisha kazi yenye maana nahisi furaha, motisha na msisimuko wa kwendelea kufanya kazi zaidi. Na hiyo inafanya kazi yangu kuwa siyo tu jukumu bali pia sehemu ya ukuwaji wangu kibinafsi.

Nguvu zangu kazini ni mawasiliano bora, nidhamu na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa utaratibu. Napenda kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu kuweleza mawazo yangu kwa usahihi na kusikiliza wengine hili kuunda ushirikiano mzuri wakazi. Pia ni a nidhamu ya kuzingatia muda na kufuata ratiba. Jambo linalonipa ufanisi kazini. Kwa changamoto, nina uwezo wa kuchambua tatizo, kupanga hatua za suluhisho na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Nguvu hizi hunisaidia kuhakikisha kazi ina fanyika kwa utaratibu, timu inashirikiana vyema na matokeo ni bora. Huku nikiwa na uhakika na motisha kazini.

Ndiyo, napenda kupika hasa chakula cha haraka na cha asili. Kupika hunifanya ni jisikie mtulivu na mbunifu kwani naweza kujaribu viungo vipya na mchanganyiko waladha tofauti. Pia napenda kupika kwa familia au marafiki kwa sababu hunipa nafasi ya kushirikiana na kuonyesha upendo kupitia chakula. Mara nyingine hupika chakula rahisi kwa ajili yangu mwenyewe. Jambo linalo nisaidia kupumzika na kujitunza. Kupika kwangu sio tu kazi ya kila siku. Bali pia ni burudani na njia ya kujieleza. Huku nikiboresha ujuzi wangu wa mapishi na kunda chakula kinacho ni furahisha na kuwa na afya njema.

Ndio, najiona kama mtu wa ubunifu, napenda kutafuta njia mpya za kufanya mambo, iwe ni kazini au katika maisha ya kila siku. Ubunifu wangu hujitokeza zaidi ninapokutana na changamoto, kwa sababu hupenda kufikiria suluhisho tofauti na za kawaida. Pia napenda kujaribu mawazo mapya, kuboresha yaliopo na kujifunza kutokana na makosa. Ubunifu hunisaidia kujieleza vizuri, kufanya kazi kwa ufanisi na kuleta dhamani zaidi katika kile ninachofanya. Kwa ujumla, ubunifu ni sehemu muhimu ya tabia yangu na hunifanya nijisikie mwenye motisha na msisimuko wa kuendelea kukua.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto, na uzoefu huo ulikuwa wakupendeza sana. Nakumbuka nilifurahia utulivu wa maji mwanana na mandhari ya asili iliokuwa imezunguka. Kuka karibu na ziwa au mto, hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Bali na kelele za maisha za kila siku, pia napenda kuangalia mawimbi madogo ya maji. Kusikiliza sauti ya maji, yakitiririka, na kupiga picha za kumbu kumbu. Ziara hizo hunipa nafasi ya kutafakari, kupumzika akili na kufurahia uzuri wa mazingira ya asili. Jambo linalo nifanya nitamani kurudi time nyingine.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kugawanya majukumu katika hatua ndogo. Mara tu ninapo pata kazi, utengeneza ratiba na kueka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo. Pia hutumia vikumbusho na orodha ya kazi ili kufuatilia maendeleo yangu. Nikiona muda unakaribia huongeza umakini, kupunguza usumbufu na kuzingatia kazi muhimu pekee. Mawasiliano pia ni muhimu. Nikikabili changamoto huwasiliana mapema ili kuepuka msongamano wa dakika za mwisho. Njia hii hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati, kwa ubora na bila msongo mkubwa wa mawazo.

Habari mtandaoni husomewa kupitia tovuti na programu zinazotegemeka. Mara nyingi hutumia BBC News, Al Jazeera na CNN kupata habari za kimataifa. Kwa sababu, zinatoa taarifa zilizoandaliwa vizuri na kwa haraka. Kwa habari za ndani na kikanda, hutembelia tovuti za gazeti ya ndani na mitandao ya kijamii. Hasa kurasa rasmi za vyombo vya habari. Pia hutumia Google News kwa sababu hukusanya habari kutoka vyanzo mbalimbali. Jambo linalonisaidia kulinganisha taarifa na kupata mtazamo mpana kabla ya kuamini habari fulani.

Sera ya kampuni ninayo iona kuwa muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano na maadili ya kazi. Sera hiu usaidia kuwakikisha kuwa wafanyikazi wote wanawasiliana kwa heshima, uwazi na uwaminifu, jambo linalo jenga mazingira mazuri ya kazi. Pia, sera ya usalama na ustawi wa wafanyikazi ni muhimu sana kwa sababu inalinda afya, usalama na haki za kila mfanyikazi. Vile vile, sera ya usawa na haki kazini usaidia kuzuhia ubaguzi na kukuza ushirikiano. Kwa ujumla, sera hizi huimarisha imani, tija na utulivu undani ya kampuni na kuchangia mafanikio ya muda mrefu ya shirika.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kukamilisha hatua muhimu ya masomo yangu. Nilikuwa nimejiwekea kama lengo. Ilikuwa safari iliyo jaachangamoto, kujifunza na kujituma, lakini ilinifundisha uvumilivu na kujiamini. Wakati huo ulinifanya nitambue kuwa, juhudi ndogo ndogo za kila siku zinaweza kuleta matokeo makubwa. Nilijisikia furaha, fahari na shukrani hasa kwa msaada wawatu walio kuwa karibu nami. Tukio hilo lilibadilisha mtazamo wangu wa maisha na kunipa motisha kwendelea kujitahidi, kuweka malengo mapya na kuamini uwezo wangu hata ninapo kutana nachangamoto mapya.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba subira nidhamu na kujifunza kutokana na makosa ni msingi wa mafanikio. Nimegundua kuwa mambo mengi mazuri huchukua muda. Na kukata tamaa haraka hakuleti matokeo pia nimejifunza kuwa kusikiliza wengine nakuwa mnyenyekevu. Kuna fungua milango ya maarifa na mahusiano bora. Kila kosa ni somo, si mwisho wa safari. Zaidi ya yote nimejifuza kuthamini afya, muda na watu wanawanizunguka. Kwa sababu vitu hivi havinunuliki kwa pesa lakini thamani kubwa sana katika maisha.

Ndiyo, napenda kujifunza teknolojia mpya. Hasa zile zinazorahisisha maisha au kuboresha ufanisi kazini. Teknolojia mpya hunipa nafasi ya kujifunza, kuongeza ujuzi na kubaki na tarifa za kisasa katika ulimwengu unaobadilika kwa haraka. Napenda kuchunguza programu vifaa au mifumo mpya na kuona jinsi nawezakutatua matatizo au kuboresha njia zinazofanya mambo. Ingawa wakati mwingine teknolojia mpya inaweza kuhitaji muda wa kuizoea, naiona kama fulsa ya kukua na kujiboresha. Kwa ujumla, kujaribu teknolojia mpya hunifanya nijisikia mchangamfu mwenye hamasa na tayari kwa changamoto mapya.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Kutumia vipengele kama amri za sauti, wasaidizi wakidigitali na kurekodi sauti kwa kazi na matumizi ya kila siku. Teknolojia ya sauti huniraisisha kutuma ujumbe, kuweka vikumbusho, kutafuta taarifa na kuthibiti vifaa bila kutumia mikono. Pia unisaidia sana wakati wa mikutano ya mitandaoni ya kusikiliza maudhui kama podcasti na vitabu vya sauti. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti huongeza urahisi, kasi na ufanisi na hunifanya niweze kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja bila usumbufu mkubwa.